Ninajikinga na jua kali kwa njia mbalimbali ili kulinda ngozi yangu na afya yangu kwa ujumla. Kwanza napenda kuvaa nguo nyepesi na zenye rangi nyepesi zinazofunika mwili wangu vizuri kama mikono mirefu na suruali ndefu ili mwanga mkali wa jua usiniingie moja kwa moja. Pia mara zote hufunga kofia ua kofia ya mapazia ili kulinda uso na kichwa yangu zaidi ya haya hutoa muda wa kutumia krimu na ya kuzuia jua yenye kinga ya UV mara moja kabla ya kutoka nje hasa wakati wa kisaa za jua kali mchana. Napenda pia kubeba kinywaji cha maji ili kunywa mara kwa mara na kuepuka jasho kupita kiasi. Wakati mwingine nafuata vivuli au kukaa chini ya mti au mapaa ya kivuli ili kupumzika. Ulinzi hufanya nijisikie salama na huna hofu ya kupata jua kali sana na kufanya hivi naweza kuendelea na shughuli zangu za nje bila kutumia bila kuumia ngozi na kupata uchovu kutokana na joto kali. Kwa jumla hii tabia muhimu kwangu. Hii ni tabia muhimu kwangu. Kila ninapokuwa nje mchana.

Mchezaji wa michezo ninayempenda sana ni Lionel Messi, ambaye ni mchezaji maarufu wa soka, ninampenda kwa sababu ana ujuzi wa kipekee wa kuendesha mpira, kupiga, mabao ya ajabu na kuongeza timu yake kwa njia ya heshima na nidhamu. Pia hunijia moyo kuona jinsi anavyoshirikina na wachezaji wenzake kwenye uwanja akihakikisha kila mtu anashirikiana vizuri ili timu yake ifanikishe malengo yake. Nimewahi kusoma na kuona kwenye televisheni baadhi ya mechi zake na kushangazwa na mbinu zake za kupita wapinzani na kupiga mabao ya kushangaza. Pia sifa zake za uvumilivu bidii na kujitolea kwa michezo hufundisha umuhimu wa kufanya kazi kwa juhudi na kuwa mvumilivu katika kila jambo analo analofanya. Ningependa siku mmoja kuenda kwenye uwanja wa michezo na kuangalia mmoja kwa mmoja jinsi anavyocheza. Kwani ingekua uzoefu wa kusisimua sana. Kila nikifikiria messi hunifanya nijisikie msisimko na motisha ya kujitahidi zaidi katika masomo na michezo yangu.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza latha na tamaduni tofauti. Kila napopata fursa ya kuonja chakula kipya huhisi ni kama nina panua upeo wangu wa kupata uzoefu mpya. Mara nyingi hujaribu vyakula vipya ninapokua nyumbani au ninapotembea maeneo tofauti kama vile sherehe mikusanyiko ya familia wa safari. Napenda kujaribu vyakula vipya kwa tahathari kwanza kwa kuonja kidogo ili kujua latha yake. Baadhi ya vyakula vipya vimenifurahisha sana hadi vikawa miongoni mwa viakula ninavyovipenda huku vingine viki nifundisha kuwa kila mtu anamapendeleo yake pia nimegundua kuwa kujaribu vyakula vipya hunisaidia kuelewa tamaduni za watu wengine na kwa namna wanavyo andaa chakula chao. Kwa ujumla kujaribu chakula vipya hunifanya nijiskie jasiri mwenye hamu ya kujifunza na kunifundisha kuzamini tofauti uliopo duniani.

Kufanya kazi na timu ya mbali ni jambo ambalo linahitaji mpangilio mzuri, mawasiliano ya kila wakati na nidhamu ya muda. Kwanza tunatumia teknolojia kama kompyuta, simu na programu za mawasiliano kama zoom, google meet au whatsapp, ili kuzungumza na kushirikiana kwenye kazi. Hii inasaidia kuhakikisha kuwa kila mmoja anafahamu majukumu yake na maendeleo ya timu. Pia huwa na tunapanga ratiba ya kazi kwa kila mtu, ukikubali muda wa kukamilisha kila jukumu na kuweka tarehe za kukutana mtandaoni. Katika kazi ya timu ya mbali, kila mmoja lazima awe mwaminifu na awe tayari kushirikiana bila kuchelewa. Kwani kufanya kazi kwa muda mmoja ni changamoto ikiwa hatuna nidhamu. Tunatumia pia hati za dijitali na sehemu za kuhifadhi faili mtandaoni ili kila mtu aweze kuona maendeleo na kushirikiana bila kizuizi. Kwa kweli kufanya kazi na timu ya mbali kunanifundisha kuwa na ywajibijikaji, subira na mawasiliano bora kwani kila mtu anategemea. Nikifikiria timu ya mbali hunija furaha na msisimiko kwani inahusisha kushirikiana kufunza mambo mapya na kunifanyisha malengo mapya na pamoja na hata ukiwa mbali kimwili.

Kushughuilikia muda kazini ni jambo muhimu sana kwa kila mtu anaendelea vizuri katika masoma au kazi zake za kila siku. Kila mtu ana njia yake ya kupanga na kutumia muda lakini kwa kawaida watu huanza kwa kuandaa ratiba au mipangilio kwa kazi wanazohitaji kufanya. Kwa mfano, mtu anawezagawa muda wake katika vipindi vya asubuhi, mchana na jioni kuhakikisha kila jukumu linapata muda unaofaa bila kusababisha msongomano wa kazi. Vile vile ni muhimu kuzingatia vipaumbele vya kazi muhimu au zinazohitaji umakini mkubwa zinapaswa kufanywa mwanzoni mwa siku au wakati mtu hayuko makini.

Ninafuata matukio ya kimataifa kwa sababu ni jambo muhimu kwa mtu yeyote anayetaka kuwa na ufahamu mpana wa dunia na mambo yanayojitokeza duniani. Watu wengi hufuata habari, michezo, siasa au maendeleo ya kiteknolojia kutoka sehemu mbali mbali za dunia ili kujua kinachoendelea na jinsi ambavyo matukio hayo yanaeza kuathiri maisha yao. Kwa mfano, habari za mashindano makubwa ya michezo, mkutano wa viongozi wa nchi au mabadiliko ya tabia ya nchi duniani mara nyingi husomwa na kufuatiliwa kupitia televisheni, redio, mitandao ya kijamii au magazeti.

Maisha yangu kubwa ni kufanikiwa katika maisha na kuwezo kufikia malengo niliojiwekea kupitia bidii, nidhamu na juhudi za kila siku. Napenda kuwa mtu anayejitegemea mwenye elimu na ujuzi wa kutosha unaosaidia kujenga maisha bora na kusaidia familia yangu pamoja na jamii kwa ujumla. Maisha yangu pia ni kuwa na maisha yenye amani, afya njema na furaha. Huku nikifanya kazi ninayopenda, inayochangia maendeleo ya wengine. Zaidi ya mafanikio ya kibinafsi ningependa kuwa mfano mzuri kwa watu wanaonizunguka.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota kwa sababu kunanipa hisia ya utulivu na kunifanya nitafakari mambo mingi kuhusu maisha na ulimwengu. Kuangalia nyoto usiku, hasaa wakati anga likiwa wazi na kimya, hunisaidia kupumzika kiakili na kusahau kwa muda shughuli na changamoto za kila siku. Nyota zinaponinginia angani kwa mwanga wake mdogo lakini mzuri hunikumbusha kuwa dunia ni kubwa na kwamba kuna mambo mengi ya ajabu yanayovuka mipaka ya maisha yetu ya kawaida.

Hali ya hewa ninayopenda ni ile ambayo inafanya mtu ajisikie vizuri, yenye utulivu na yenye usawa kati ya jota la baridi kwa mfano. Siku zenye jua la wastani na upepo mdogo huwa nzuri kwa kufanya shughuli za nje kama michezo matembezi au shughuli za kijamii. Hali ya hewa ya mvua ya mvutano mdogo pia huwa ya kupendaza kwa sababu inatoa hisia za utulivu, hutuliza mawazo na mara nyingine huongeza uzuri wa mazingira kama vile maua na miti. Kwa upande mwingine hali ya hewa yenye ubaridi kidogo isiyo kali sana pia huleta hisia nzuri za kistarehe. Kuvaa nguo za starehe na kufurahia maisha bila kujisikia mzito au kuchoka.

Asubuhi hii ilikuwa ya kawaida lakini yenye manufaa, niliamka sita; thelathini asubuhi, muda ambao huwa mwafaka kwa mawazo, kwa mwanzo wa siku. Kitu cha kwanza nilichokifanya baada ya kuamka kilikuwa ni kusafisha uso wangu na kunywa glasi moja ya maji ili kuamsha mwili na akili. Baada ya hapo nilienda jikoni na kula kifungua kinywa cha kawaida kilicho na mkate, mayai na chai moto, ambacho kilinipa nguvu ya kuanza shughuli zangu za asubuhi ili kuanza siku yangu niliandaa orodha ya mambo muhimu ya kufanya na kupanga muda wa kila kazi ili siku yangu iwe na muundo mzuri na ufanisi. Nilifurahia asubuhi hii kwa sababu ilikuwa tulivu, niliweza kufanya kila kitu kwa utulivu na nilijiskia tayari kwa siku mzima ujumla asubuhi hii ilinifanya nijisikie makini mwenye nguvu na tayari kukabiliana na changamoto za siku.

Wakati wa mgogoro na mtu, ninaona ni muhimu kuanza kubakiza utulivu na kuzingatia hali kwa makini. Hatua ya kwanza ni kusikiliza kwa makini upande wa pili ili kuelewa sababu ya migogoro na hisia zake. Kusikiliza bila kukatiza kusaidia kuonyesha heshima na kuzuhia hali kuwa mbaya zaidi. Baada ya hapo mtu anapaswa kujaribu kueleza hisia zake kwa maneno yenye heshima bila kutumia maneno yanaeza kuhozi na kuongeza chuki. Mara nyingi kutafuta suluhisho au makubaliana ambayo pande zote zinaeza kubaliana nayo ni njia bora ya kumaliza mgogoro.

Kuanzisha mradi mpya wa kazi ni mchakato unahitaji mipango, mpangilio na utaratibu wa kufuata hatua kwa hatua. Kwanza mtu anapaswa kuelewa kikamilifu wazo la mradi na malengo yake yaani ni nini kinachokusudiwa kufanikishwa kupitia mradi huo. Baada ya hapo ni muhimu kupanga jinsi kila hatua itakavyotekelezwa. Hio ni pamoja na kugawa kazi kwa timu au kujua rasilimali zinazohitajika kama vile muda, vifaa au bajeti.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia inavyotuwezesha kuimarisha upendo, mshikamano na mawasiliano kati yetu. Mara nyingi tunapenda kukaa pamoja, tukizungumza kuhusu mambo ya kila siku, kushirikiana chakula na au kufanya shughuli ndogondogo kama kutazama runinga, kucheza micheza ya nyumbani, au kusikiliza hadithi. Pia wakati mwingine tunatumia muda huo, kujadiliana maswala muhimu ya familia, kusaidiana katika changamoto na kushauriana kuhusu masoma au mipango ya baadae.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia mara kadhaa kwa sababu si tu husaidia kulinda kichwa kutoka kwenye jua au baridi bali, pia huungiza mtindo na urembo wa mavazi yangu. Kofia inaweza kufanya mtu aonekana tofauti na kuonyesha ladha ya kibinafsi au mtindo anayoipenda. Zaidi ya hayo kuvaa kofia mara nyingine husaidia kujiruhusu kujihisi huru na kujiamini hasa wakati wa kwenda shuleni kwenye matembezi au kwenye hafla za kijamii.